Mimi ninapenda sana timu ya Chelsea na imekua timu yangu ya moyo kwa mda mrefu ni klabu ya historia kubwa ya imara katika soka la Uingereza na ulaya kwa jumla. Kilicho nifutia kwanza ni mtindo wao wa kupambana hadi mwisho hata mambo yanapo kuwa magumu. Chelsea haijawahi kuwa timu ya kukata tamaa kirahisi na hilo lilinipa motisha hata katika maisha ya kawaida Mimi hupenda pia rangi yao ya blue ambayo inanipa hisia ya nguvu tulivu uwanja wa nyumba ni Stanford Bridge na historia ya hi bae ya kipekee. Na kila mara nikiangalia mechi zao nikiwa nyumbani nahisi kama niko pamoja na mashabiki wengine nikishangilia kwa sauti moja Kwa upande wa mafanikio mimi napenda Chelsea kwa sababu imewahi kushinda mataji makubwa ikiwemo ligi ya England kombe la FA na ligi ya mabingwa ulaya Mafanikio haya na yanionyesha kuwa si timu ya bahati Bali ni klabu inayojua kupanga, kupambana na kushinda katika nyakati ngumu.

Mimi napendelea rangi ya buluu rangi hunivutia sana kwa sababu inanipa hisia za utulivu amani Pia nikiona buluu nahisi akili inatulia mawazo wanakuwa sawa zaidi kama vile kuangalia anga au maji ya bahari sana sana nikiangalia anga wakati hakuna mawingu rangi hii huvutia sana hasa na maji ya bahari Pia naeza sema buluu hunifanya nijisikie, na nguvu lakini kwa utulivu, sikuwa mekelele. Ndiyo maana napenda katika mavazi, mazingira na hata timu ya mpira kama Chelsea. Rangi ya buluu inanipa hali ya matumaini.

Malengo ambayo nina katika kazi yangu ni kadhaa bali si moja naweza sema na yote yanaelekea katika kujenga binafsi kuwa na mchango kwa wengine na kupata mafanikio ya kudumu Kwanza kabisa naeza sema lengo langu ni kufanya kazi kwa bidii na uadilifu ili chochote ninachofanya kifanyike kwa ubora na kwa moyo wote Pia naweza sema ninalenga kujifunza na kujiendeleza kila wakati. Dunia ya kazi ubadilika haraka. Kwa hiyo nataka kuongeza ujuzi wangu kujifunza teknolojia au mbinu mpya na kuwa bora zaidi kuliko jana. Nina uamini kuwa kujifunza hakumaliziki. Ni kadri ninavyojifunza, ndivyo dhamani yangu kazini inavyo ongezeka. Naweza sema pia ninalengo la kupata maendeleo kitaluuma na kifedha Ninatamani kupanda ngazi kazini, kupata majukumu makubwa zaidi, na hatimaye kuwa katika nafsi ya kuongoza au kusaidia wengine kukua Naweza sema pia nina mafanikiwa kifedha kwangu Si kwa anasa tu, bali ni kwa ajili ya kujitegemea, kusaidia familia na kupanga maisha badae kwa uhakika.

Nisema maandhari zuri niliowaikuona ni maandhari ya hasili hasa wakati wa mcheo ya jua nikikumbuka nilipata nafsi ya kusimama mahali palipo wazi Nikitazama jua likizama taratibu Anga ikibadilika rangi kutoka machungwa Waridi hadi bluu ya kina Ilikuwa maandhari ilio tulia sana ilinifanya ni sahau kelele za dunia na kubaki na hisia ya shukurani tu pia nimewai kuvutiwa sana na mandhari ya maji kama ziwa au mto kuona maji ya kimetameta chini ya mwanga wa jua yakisonga pole pole au yakitiririka kwa kasi Kulinipa amani ya jabu Mandhari hiyo ili nifanya nijisikie karibu sana na umbaji na kunikumbusha uzuri wa maisha rahisi zaidi ya hapo naweza sema mandhari ya kijani kibichi kama mashamba au msitu hao ni miungoni mwa mandhari nzuri niliowai kuona harufu ya udongo upepo mwanana na sauti za ndege vilifanya mazingira yaonekane kwa picha ya ndoto.

Napenda kuvaa kofia. Kofia hunipa hisia ya kujiamini na pia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua kali au baridi kulingana na mazingira. Ninapenda hasaa vya zilizo rahisi lakini zenye mtindo mzuri kama cap au kofia ya pamba kwa sababu ni nyepesi na zinaendana na mavazi mengi. Naeza sema wakati wa jua kali, kofia hunisaidia kulinda uso na macho na nikivaa inje au kusafiri kwa miguu hunifanya nijisikie huru zaidi. Pia kuna siku ambazo navaa kofia tu kwa sababu ya mtindo hata kama hali ya hewa haihitaji ni namna yangu ya kuongeza laadha kidogo kwenye mwonekano wangu.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya mchanganyiko kama vile kulingana na aina ya jambo nalo jifunza na muda nilio nao Kwanza napenda sana kujifunza kwa kusoma vitabu makala au maelezo mafupi Unasaidia kupata msingi mzuri wa wazo au somo fulani Nikishapata picha jumla napenda kuuliza maswali na kufanya majadiliano kwa sababu inanifanya kuelewa kwa zaidi Pia napenda kujifunza kwa vitendo. Nikijaribu mwenyewe. Hata nikikosea, hujifunza haraka zaidi na kumbukumbu hubaki muda mrefu. Video na mfano ya moja kwa moja hunivutia. Pia saa kwa mambo ya kiufundi au yanayohitaji kuona hatua kwa hatua. Zaidi ya hayo napenda kujifunza polepole lakini kwa udhabiti. Kidogo kidogo kila siku. Najua si lazima nijue kila kitu mara moja, hii hata heri nijiwekee malengo madogo madogo yanayowezekana.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na ulio wazi. Kwanza kabisa nakubali kwamba mabadiliko ni sehemu ya kazi, hivyo sifungi kwenye njia moja tu ya kufanya mambo. Nikiona kuna mabadiliko mapya najitahidi kuyaelewa kwa nini yanafanyika na yanatarajiwa kuleta faida gani. Pili najifunza haraka kile kinachohitajika, kama ni mfumo mpya, majukumu mapya, au mtindo tofauti wa kufanya kazi, nachukua munda kujifunza, kuuliza maswali, na kutafuta msaada pale panapohitajika. Pia nabaki mnyumbufu, najua si kila kitu kitaenda sawa mara moja, hivyo najipa, muda wa kuzoea, na kurekebisha mbinu zangu. Wakati huo huo najaribu kuona mabadiliko kama fursa ya kuboresha ujuzi wangu na kuongeza dhamani yangu kazini.